Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda asilia, hasa juisi ya machungwa au embe. Ninavipenda hivi kwa sababu kina ladha nzuri na ni vya kuburudisha. Ni vyenye afimya na hupa mwili vitamini. Inafaa kunywa wakati wowote hasa ukiwa umechoka au baada ya shughuli. Pia napenda maji baridi kwa sababu ni muhimu sana kwa afya.

Napohitaji msaada kazini, huwa nauliza mapema ili tatizo lisikuwe au kuchelewesha kazi. Nawasiliana wazi na wenzangu au msimamizi kuhusu nacho kwaa na hufafanua nachohitaji hasa ili nipate msaada unaowafahamu. Na sikiliza au kujifunza kutoa kwa ushauri ninaopewa. Na shukuru au kutumia mrejesho kuboresha utendaji wangu baadaye. Naamini kuomba msaada si udhaifu, mbali ni njia kujifunza au kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ili kuweza kuongeza uzalishaji wangu kazini, mimi hufuata hatua zifuatazo. Kupanga kazi mapema, kuweka vipa umbele, kuepuka vikwazo, kutumia muda vizuri, kujifunza mbinu mpya, kuzingatia afya. Hii yote husaidia kufanya kazi kwa ubora na kwa ufanisi zaidi.

Rafiki yangu wa karibu kabisa ni jirani ambaye ni mtu ninayemuamini sana. Tumepitia mambo mengi pamoja kuanzia nyakati za furaha hadi changamoto. Na hilo ndilo linalotufanya tu kuwa karibu zaidi. Naweza kushiriki naye mawazo yangu bila hofu ya kuhukumiwa. Na haya hunipa ushahuri wa kweli na msaada inapobidi. Tumeweza kufanya baadhi ya biashara pamoja na ni mmoja ninayemuamini. Hata nisipokuwepo, atafanya biashara kwa uhakika. Urafiki wetu umejengwa juu ya heshima uaminifu na kuelewana.

Mimi napenda kutumia GPS kwa sababu ina nirahisishia safari na kunisaidia kufika mahali kwa haraka bila kupotea. Pia hunipa mwelekezo ya wakati halisi na njia mbadala ingawa wakati mwingine hutazama ramani ili kuelewa eneo kwa ujumula. Pia huwa inanisaidia kujua mahali pageni na kutafuta huduma kama vile hoteli na vinginevyo.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inayoweza kutumika tena. Kuepuka chupa za plastiki za maramoja kwa kubeba chupa yangu ya maji, na kuchagua bidhaa zilizo na vifungashio visivyo vya plastiki. Pia na jitahidi kutumia tena na kuchakata plastiki pale inapowezekana, na kuwaelimisha watu wa karibu umuhimu wakutunza mazingira.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri, pale ambapo kuna mawasiliano mazuri, heshima kati ya wafanyikazi na ushirikiano. Mimi huona ni muhimu pia kuwa na uongozi unaosikiliza majukumu yaliyo wazi na mazingira salama na yenye utulivu. Vile vile kudhamini mchango wa kila mtu na kueka mizani kati ya kazi na mapumziko. Huchangia kufanya mazingira ya kazi yawe chanya na yenye motisha.

Mazingira ya kazi ni nayo ya penda ni pale ambapo kuna furaha, heshima na ushirikiano katiya watu. Na penda pia pale mahali ni safi tulivu na salama na kila mtu ananafasi yake wazi ya kutoa maoni au mchango. Mazingira kama haya huchochea motisha ubunifu na kufanya kazi iwe rahisi na yenye kuridhisha.

Mimi najikinga inavyoweza kujitokeza kwa kuwa makini na kuzingatia hatari kabla haijatokea. Kwa mfano, nikipanga safari hupima hali ya hewa na kuhakikisha nina njia mbadala. Pia hujaribu kuepuka maamuzi ya haraka, kutumia vifaa salama na kushirikiana na wengine pale kuna uchangamoto. Kwa maneno mengine mimi huzingatia tahathari na mipango thubuti ili kupunguza matatizo.

Mimi ninapenda na kuucheza mchezo wakandanda, kwa sababu mchezo huo unanifanya nijisikia mwenye nguvu hunipa furaja na kunifundisha umuhimu wa ushirikiano nidhamu na kujituma ili kufikia malengo na kwa sababu mchezo huo vile vile una mashabiki wengi kabisa duniani na kuwa wanaofuatiliya mashabiki wengi kabisa.

Siku za mvua mimi huwa na shughuli tulivu za ndani kama kusoma kitabu, kutazama filamu, kupika, au kupanga mambo yangu ya ashtisiku. Shughuli hizi zinafanyika ndani kwa sababu mvua huathiri mipangilio, mpangilio wa kawaida wa nje. Hivyo lazima nibadilishe mipango yangu ili kubaki na furaha na usalama. Siku ya mvua niliyofurahia zaidi ilikuwa pale nilipokuwa njiani kusherehekea siku kuu ndogo ya familia. Mvua ilileta hali ya utulivu. Tulikaa ndani tukicheka tukila chakula kizuri na kusikiliza sauti ya mvua ikinyesha kwa makini. Sauti ya mvua unifanya nihisi utulivu amani ya ndani na mara nyingine ukumbusho kumbukumbu nzuri. Wakati mvua inanyesha kwa nguvu. Mimi hupenda kushiriki kahawa au chai na marafiki au familia kucheka na kuzungumza huku tukifurahia mandhari ya mvua pamoja. Ni muda wa kuungana na kushirikiana kwa furaha.

Mimi hufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na mahitaji na kiwango cha uchafuzi napendelea kufanya hivyo kwa mpangilio. Nikichanganua nguo nyeupe na rangi tofauti ili zisichanganyike. Hii inahakikisha nguo zangu zinabaki safi, nzuri na zinastahimili kwa muda mrefu.

Mimi huhifadhi data yangu kwenye simu, kompyuta na huduma za mtandaoni. Kama hifadhi ya barua pepe au akaunti za mtandaoni. Nafanya hivyo ili data iwe salama, rahisi kupatikana na isiwe rahisi kupotea. Hasa nikibadilisha kifaa au kukumbana na tatizo la kiufundi. Ili niweze kuwa napata data yangu ikiwa salama.

Mimi napenda harufu ya maua safi na ya asili kama vile waridi au manene. Harufu, hizi hunifanya ni hizi utulivu, furaha na ukaribu na mazingira. Pia napenda harufu ya chakula kilicho pikwa nyumbani, kwa kunirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri na furaha ya familia.

Mimi hufuata timu ya Liverpool kwa sababu ni timu yenye historia tajiri, ina mchezo wa kuvutia na ushindani mkubwa, na ina wapenzi wa moyo wa kujituma. Napenda pia jinsi wanvyoshirikiana kama timu, nidhamu yao uwanjani na shauku wanayoonyesha katika mashindano. Kila mechi ya Liverpool hunifanya nihisi msisimuko na furaha na kunipa sababu ya kushirikiana na wapenzi wengi na wa timu hii.

Mimi ningependa kuwasiliana na watu kwa uwazi na heshima. Nikitumia njia ambazo zinafaa kwa hali husika kwa mfano, mara nyingi napenda kuzungumza uso kwa uso kwa mazungumzo muhimu. Kwa sababu kunasaidia kuelewa hisia na maneno vizuri. Wakati mwingine hutumia simu ujumbe mfupi au barua pepe pale inapokua rahisi na ya haraka. Muhimu kwangu ni kujenga kuelewana, kuepuka mishtuko na kuhakikisha mawasiliano ni yenye heshima na yenye manufaa kwa wote.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini ni kusimamia na kupanga miradi. Napenda kwa sababu linaniwezesha kuchangia kikamilifu katika mafanikio ya timu. Kuona kila jambo linaenda kwa mipangilio na kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake. Pia lina nipa uhuru wa kutumia ujuzi wangu na kuamua hatuwa zinazofaa. Jambo linalo ongeza kurithika na motisha kazini.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni pamoja na migongano ya muda. Mawasiliano yasio wazi na wakati mwingine kushindwa kufanikisha malengo kutokana na rasilimali chache. Pia kuna nyakati ambapo msongo wa kazi au shinikizo la kutimiza matarajio ya haraka kufanya kazi kuwa changamoto zaidi. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha kuzingatia mipango mizuri, kushirikiana na wengine na kuwa mbunifu katika kutafuta suluhisho.

Mimi ujistawisha wakati wa likizo kwa kupanga mapema shuguli, bajeti na mahali pa kuenda. Kwa kawaida napanga mchanganyiko wa mapumziko, burudani na kutembelea familia au marafiki ili kuhakikisha siku zote zinakuwa na tija na furaha. Pia ujilinda na kuzingatia mahitaji ya afya na usalama, kama chakula, usafiri na mahali pa kulala. Hili likizo hiwe yenye raha na utulivu.

Mimi napenda mchezo wa mpira wa miguu wa olimpiki kwa sababu ni mchezo wa kushangaza, unaochanganya mbinu, mshikamano wa timu na ushindani wa kiwango cha juu. Napenda jinsi kila timu na huwa tunashirikiana, kwa wachezaji wanavyokabana, ila kuchoka kunatokana na kuchezea kila mchezo unavyokuwa na mguso wa kipekee. Mchezo niliopenda zaidi kutazama ni fainali za olimpiki ya saa, pale ambapo timu zenye historia ndefu zinakutana katika ushindani mkali. Mchezaji niliyempenda sana ni Lionel Messi kwa sababu ni mchezaji bora anayeongoza kwa heshima. Na hupendeza na mbinu zake za kipekee na uamuzi wa haraka uwanjani. Wakati wa michezo ya olimpiki, huhisi msisimko mkubwa, furaha na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Ni nafasi ya kusherekea utamaduni, mshikamano na mafanikio ya wanariadha kutoka kila pembe za dunia.